Kwa kawaida, mimi huwa naangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku na idadi hiyo inategemea majukumu nilionayo. Lakini pamoja na majukumu ambayo nikonayo, mawasiliano nayotarajia mingi yanapitia kwenye barua pepe. Asubuhi ninapoanza siku yangu mimi, huwa ni jambo la kwanza kabisa kuangalia barua pepe. Ili nijue kama kuna ujumbe ambao wa muhimu ambao nimetumwa labda nilivokua nimelala ama kuna jumbe za watu ambazo zimeingia usiku wakati nimelala mapema kwa hivo nikiamka asubuhi basi uwaga na tabia kukagua, kupitia ili kujua jumbe mpya ambazo nimetumiwa labda za kikazi ama za biashara na hiyo pia inanisaidia katika kupanga siku yangu vizuri na kujua kwamba vipauambele vyangu ili kuviepuka, kuchelewa na kujibu taarifa muhimu kwa wakati unaofaa. Lakini pia kwa siku mimi kawaida yangu naeza kuangalia buarua pepe kati ya mara tatu mpaka mara tano kwa siku. Mara ya kwanza ni asubuhi pale ambapo tu nakua nimeaamka kama ambapo nimesema kwamba, ambapo nakua natafuta labda barua ambazo zinausiana na kazi, labda masomo, au taarifa muhimu binafsi wakati huo huo huwa na nipo makini sana kusoma kwa uturivu na kuelewa ujumbe ambao umetumwa kwenye barua pepe yangu asa kama unaitaji majibu mazuri rabda kama mtu ametuma kuniuliza kitu kwenye barua pepe yangu basi natuma kwa kuturia ili niweze kumjibu vizuri na kueza kufanya maamuzi mazuri kabla sijaweza kumjibu kwa haraka na kuweza kufafanua zaidi huo ujumbe ambao ameutuma na kujua kwamba jibu sahihi la huo ujumbe ni lipi. Lakini mara ya pili ambapo uaga nasoma huwa nafatilia katikati ya siku labda wakati wa mapumziko ya mchana, ambapo ndaba na mpumzika kidogo, lisa saba mchana Hapa huwa naangalia kama kuna barua mpya ambazo zimeingia. Baada ya kuanza kazi shuguli zangu Hii inanisaidia kabisa kuhakikisha kwamba sijaacha mawasiliano yakisubiri kwa muda mrefu, lakini pia ni muda mzuri wa kujibu barua ambazo haziitaji majibu ya marefu au maandalizi marefu ama kufikiria sana. Huo mda basi nautumia kuangalia zire barua pepe kusoma kuzipitia labda kuangalia kwamba mtu fulani anataka bidhaa fulani labda mtu fulani anasema nini yama anauliza lakini ni ujube ambazo nahakikisha kwamba haziitaji mda mwingi na haziitaji akiri nyingi ama ufahamu mwingi kuweza kuniumiza kichwa labda kueza kuzijibu hizo kwa ufasaha zaidi Napitia tu haraka haraka kwa sababu ya muda na wakati ambao nakuwa nimeupata uko mchana lakini pia jioni au mwisho wa shuguli zangu za kila siku ninapotoka kazini kwangu Wakati huo naangalia tena barua pepe ili kufunga siku na kuakikisha kwamba hakuna barua pepe ambayo inaingia jioni na nisiione basi huaga nafanya hivyo kuaangalia kwamba kuna jambo lolote jipya lililotokea au kama kuna ujumbe ambao nahitaji maandalizi labda kwa siku inayofuata.Na kwa kufanya hivo, uaga najisikia kuwa nimepanga vizuri na akili yangu imekuwa huru zaidi kabla hata sijapumzika. Lakini hata hivo, kuna siku ambazo mimi huwa naangalia barua pepe mara nyingi hata kama nasubili taarifa muhimu kama majibu ya kazi, maelekezo kutoka kwa mwalimu, au thibitishi fulani katika hali kama hizi naweza kuangalia barua pepe mala nyingi hata kila baada ya saa moja. Lakini huwa najitahidi kufanya hivyo bila kuvuruga sana umakini wangu kwenye shuguri zangu. Nakuwa natenga muda fulani huu mda nitapita hapa nitachukua simu yangu na kuanza kufungua barua pepe ambazo zimetumwa. Lakini kwa pande mwingine wala chajitina kuepuka kuangalia barua pepe kila dakika. Kwa sabu kunafanya hivyo, kunaeza kupoteza muda wa kupunguza umakini vizuri. Naamini kuwa umuhimu naeka mpangilio mzuri wa kuangalia barua pepe na kudhibiti muda kuepuka msongo wa mawazo, si kila barua pepe ni dharura hivyo huaga najifunza kuchagua muda sahihi wa kueza kuzipitia, kuzingatia mambo ya msingi ambayo yametumwa kwenye barua pepe yangu. Lakini kwa ujumla mimi naona chombo ambacho cha mawasena ambacho nakitumia sana ni barua pepe katika kazi na masomo yangu.

Mara nyingi mimi wikendi zangu huwaga nazitumia kufanya katika shughuri mbalimbali labda zinazonisaidia kupumzika, kujiboresha na kuhimalisha mahusiano yangu na watu wengine. Lakini baada ya wiki ndefu ya masomo au kazi, basi wikendi huwa ni muda wangu mzuri na sahihi sana kwangu wa kupumua, kutafakari, kufikiria na kupanga upya maisha yangu. Huwaga natumia sana huo mda wa wikendi kwa sabu unakuwa ni mda ambao nimetulia, sina kazi nyingi Kwa hiyo huwaga nautumia sana kujitafakari na kurekebisha ama kusahihisha wiki yangu ambayo nimeimaliza Lakini kwanza kabisa huwaga natumia wikendi katika kupumzika na kurejesha nguvu uwa nahakikisha kwamba wikendi napata usingizi wa kutosha Lakini pia huwaga nachukua mda mwingi kujituliza hasa asubuhi Wakati mwingine mi huwaga napenda kukaa kimya kusikiliza mziki au kujitafakali kuhusu wiki ambayo iliopita labda nilikuwaje nikafanya nini na kuweka malengo yangu ya wiki ijayo. Hii huwaga inanisaidia sana katika amani ya akili na kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu mpya. Lakini pia wiki ambayo wikendi mimi huwa napenda kushugulika na familia. Huu ni mda wangu mzuri sana kuimalisha mausiano yangu na wazazi, ndugu jamaa, tunaweza kula pamoja, tunaweza kuzungumza, tuna kushiriki, shughuri mbalimbali za hapa nyumbani. Muda huu mimi huwaga naufanya na huwaga wananisaidia kama kujisikia, kupendwa, ama kuthaminiwa, na pia huwaga unanifundisha umuimu wa mshikamano wa familia. Lakini pia wikendi mimi huwaga inanipa sana nafasi ya kujiboresha binafsi napenda kusoma vitabu, kuangalia vipindi vya kielimu na kujifunza zodi mpya ujuzi ambao unanisaidia maishani. Wakati mwingine huwaga najihusisha na mazoezi mepesi kama kutembea, kucheza michezo ili kuimarisha viyango ya mwili na akili, kukimbia na vitu kama hivo. Lakini pia huwaga napopata nafasi ya kushiriki shughuli zangu za kijamii ama kidini Basi huwaga naweza kuenda kanisani kushiriki mikutano ya vijana au kusaidia katika kazi za kijamii kama usafi wa mazingira shughuli hizo huwaga zinanisaidia sana kuwa kiroho na kijamii na kunifanya pia nijisikie kuwa ni sehemu ya jamii ambayo inanijali, inaniheshimu, inanithamini na kuweza kuchangamana na kuweka uhusiano wangu mzuri na watu ambao mu wamenizunguka. Lakini pia, siku za wikendi huwa na ratiba ngumu sana. Kuna wakati ambao huwa napenda kutumia muda wangu kwa mambo nayopenda binafsi kama kuangalia filam, kusikiliza muziki, na kuzungumuza pia na marafiki. Hii huwaga inanisaidia sana katika kupunguza msongo wa mawazo na kufraia kwa njia rahisi sana. Lakini pia wikendi zangu mimi huwa ni changamoto, ni mchanganyiko na wa kupumzika, kujifunza, kushirikiana na wengine, na kujijali binafsi. Nazitumia kwa njia nyingi yenye manufaa na kuhakikisha kwamba narejea kwenye majukumu yangu ya wiki, nikiwa na nguvu, motisha na mtazamo chanya. Kwa huwaga natumia wikendi yangu kuondoa uchovu kwenye akili yangu, kufurahia, kuburudika, ili sasa napoanza wiki nyingine mpya, basi akili yangu inakua fresh na akili yangu inakua nzuri, akili yangu inakua imetulia, mwili umetulia, kwa wata napoingia kazini na kuweza kuendelea kufanya kazi, basi nafanya kazi vizuri kwa uhuru, ufanisi, bila kutumia nguvu na bila uchovu wa aina yoyote.

Ndio mimi huwanga napenda sana kucheza na watoto, kwa sababu nikicheza nao huwanga inaniletea furaha na kunipa amani ya moyo na huwanga inanifundisha mambo mengi muhimu kuhusu maisha. Watoto wana moyo safi sana. Na furaha ya kweli ni njia ya rahisi ya kuiona dunia ni tamu. Jambo ambalo huwaga inanifanya nijisikie niko huru na mwenye matumaini ninapokuwa pamoja nao. Kwanza kabisa mimi kucheza na watoto huwa kunanifanya nipumzike kisaikolojia, mara nyingi watu wazima hubeba mawazo mengi. Kuhusu maisha, kazi, masomo, ndoa, changamoto, zinakuwa, za maisha zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo, lakini watoto wao, ukicheza nao, huishi kwa wasasa, yaani ninapocheza nao huwaga nasahau kuwa kuna muda wa mawazo, ambayo labda na natakiwa niyawaze, au kufurahisha wakati uliopo. Hii huwaga inanisaidia sana katika kupunguza msongo wa mawazo na kuongea furaha ya moyoni. Najisikia niko huru sana kuongea nao na kupiga nao story na kuwafungukia sana Lakini pia mimi huwaga napenda sana kucheza na watoto kwa sababu huwa inanifundisha uvumilivu na upendo. Watoto wanahitaji utu ambao wanasikiliza. Watoto wanahitaji mtu ambaye anawajali na kuwaelewa. Kwa hiyo basi ninapocheza nao huwaga najifunza kuwa mvumilivu na mpole na mwenye huruma. Lakini pia unajifunza kuwasiliana nao kwa njia rahisi sana na ya heshima, Jambo ambalo linanisaidia hata katika maisha yangu ama mahusiano yangu na watu wazima. Ama hata nikiwa kazini na shughuli zingine labda kwa watu ambao wamenizunguka. Basi huwaga inanisaidia sana Lakini zaidi kwamba kucheza na watoto huwaga kunanipa nafasi ya kuwa mfano mzuri kwa watoto. Watoto huwaga wanajifunza mambo mengi sana kwa kuangalia watu wazima. Huwaga wanajifunza mambo mengi wakiangalia watu wanaozunguka, watu wazima, watu wakubwa Kwa hiyo ninapocheza nao kwa heshima, ama kwa furaha, ama kwa nidhamu, basi watoto huwaga wanachukua hili tabia njema, ama wanajifunza tabia njema kama kushirikiana kwa heshima na kusaidiana. Hii huwaga inanifanya nijisikie nina mchango wa chanya katika malezi ya watoto na jinsi ya kuwalea. Lakini pia michezo na watoto, huwaga inanifanya nibaki mwenye nguvu na mchangamfu sana. Michezo kama kukimbia, kurusha mpira, au kucheza michezo rahisi, huwaga kunanisaidia kuanza kufanya mazoezi bila hata kugundua kama nafanya mazoezi. Hii inanisaidia afya yangu ya mwili na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na uhai Napotoka hapo basi na kurudi nyumbani basi najisikia akili yangu imechangamka sana na akili yangu imetulia Lakini pia ninapocheza na watoto huwa nahakikisha kwamba usalama wao. Nahakikisha kwamba ninazingatia mazingira na wanayoyacheza nahakikisha kwamba hawajiumizi, pia ninahakikisha michezo wanayoicheza na huwaga nafuata sana umri wao na nawajenga kimaadili na akili. Lakini pia napenda sana kucheza na watoto kwa sababu, huwaga kunaniletea furaha, kunijenga kimaadili, kunisaidia kupumzika na kunipa nafasi ya kuchangia ama katika ukuaji wao. Kuwa na watoto ni baraka na kucheza nao ni moja wapo ya kuonyesha kwamba unawapenda, unawathamini, unawajali na kujifunza pia na kushiriki katika furaha ya kweli, ni furaha maisha.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu na huwa naamini sana kwamba ubunifu ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu ama yangu ya kila siku. Ubunifu kwangu humanishi tu kuchora hapana, kuimba, ukubuni, vitu vipya, bali pia niuwezo wa kufikiri kwa njia tofauti. Kutatua matatizo kwa hekima, kutumia rasilimali ulinizonazo, kwa njia bora, kujifunza vitu vipya, kujaribu vitu vipya. Kwa hiyo, huwa napenda sana ubunifu. Lakini kwanza kabisa mimi, huwa najiona kuwa mtu mbunifu kwa sababu huwa napenda kufikiria mawazo mapya. Na ninapo kuta na changamoto yoyote, huwa sipendi kukata tamaa haraka. Bali mimi huwa najaribu kutafuta njia mbalimbali za kutatua tatizo hilo mara moja na mara nyingi mimi huwa najuliza. Ninaweza kufanya hii ni ntofauti au ni njia ipi nyingine ambayo ninaweza kuitumia kufanya. Mtazamo huu mimi huwa unanisaidia sana katika kupata suluhisho. Hasa pale ambapo mambo yanapoonekana ni magumu sana. Ninapo kaa chini nikitulia labda najianza kujuliza jinsi ya kutatua hilo tatizo nitatatuaje, itakuwaje, pasipo kata tamaa. Lakini pia ubunifu wangu mimi huwa unajitokeza katika shughuli zangu za kila siku. Kwa mfano, kama katika masomo au kazi, mimi huwa napenda kupanga mambo yangu kwa njia ya kipekee sana. Hii inanisaidia kuweza kufanya kwa kazi kwa ufanisi na utulivu zaidi. Wakati mwingine mimi huwa natumia michoro, maandishi au mifano rahisi ili kuelewa kueleza jambo ngumu. Hii mimi huwa inanisaidia sana katika kuelewa vizuri na pia kuwasaidia wengine kunielewa kwa urahisi zaidi. Lakini pia, zaidi ya hayo mimi huwa ni mtu ambao napenda sana ubunifu wa mawasiliano na watu ambao wamenizunguka. Napenda kutumia maneno yenye heshima, mifano halisi, na wakati mwingine vichekesho ili kufikisha ujumbe wangu. Hii huwa inanisaidia sana katika kujenga mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka. Ubunifu huu unanifanya niwe mtu anayependwa na anayeeleweka kwa urahisi katika jamii. Vile vile, ubunifu wangu unaonekana katika matumizi ya rasilimali nilizo nazo. Naamini, si lazima mtu awe na vitu vingi ili awe mbunifu. Mara nyingi hutumia vitu vilivyopo ama alivyonavyo kwa njia mpya. Iwe ni nyumbani, shuleni, kazini. Huwa inanifundisha kuthamini kile ambacho ninacho kwa kati huo. Na kuwa na shukrani badala ya kulalamika. Lakini pia ubunifu huwa unanisaidia katika kujifunza na kuburudisha binafsi. Napenda sana kujalibu mambo mapya na kujifunza kutokana na makosa yangu pale ambapo huwa ninaapaona kwamba jambo fulani halijafanikiwa boga sichukii ama kushindwa kabisa ama kuta tamaa Bali kwangu huwa inakuwanga ni kama nisomo na kunisaidia mimi kuweza kufanya vizuri zaidi kwa wakati ujao mtazamo huwa unanisaidia sana katika ubunifu na kujenga saikolojia yangu mwenyewe binafsi na kunifanya niwe jasili na kuendelea mbele Kwa hiyo hata hivyo, najua kwamba ubunifu unahitaji kuelezwa, kuelekezwa Ndiyo maana huwa najitahidi sana kusikiliza mawazo ya wengine, kusoma vitabu, kuuliza maswali na kuwa wazi kwa mbadiliko na naamini kila mtu ana ubunifu wake ndani yake Lakini pi huwa kinachonitofautisha watu ni namna ambavyo natumia na kukuza ubunifu huo Mimi ni mtu ambaye ni mbunifu kwa sababu napenda kufikiria kwa kina, kutatua matatizo kwa njia tofauti, kujifunza kila siku na kutumia kile nilicho nacho, na kutumia kile nilicho nacho kwa hekima, ubunifu, hii inanisaidisi sana kukua kimaisha, kijamii, kiakili. Ninaamini kuwa, nikiendele na huu ubunifu hivi nathani nikakabiliana na changamoto za maisha na kuchangia maendeleo chanya katika jamii ama watu wanaonizunguka, ofisi, kazini, shuleni mahali popote pale ambapo niko na watu.